Chakula cha kigeni ambacho nimeshajaribu ni cha wahindi, ambacho hichi chakula kilikuwa na pilipili mingi, na mi sijazoea. Yaani chakula chao yote, chakula yote ya wahindi inakuanga na pilipili. Ni kali, sikuwai maliza, alafu, ni tamu, ni tamu, na ni tofauti sana na yenye tunapika kama chapati, lakini chakula yote iko na pilipili. Iyo ndio nimeshai kula ya ugenini.

Nachaji kifaa changu mara ngapi kwa siku? Asubuhi, before niende kazi nachaji Kabla niende kazi, nikiwa kazini nachaji kwa sababu muda mwingi nakuanga kwa mtandao haya, jioni lazima nichaji, na ninapopiga picha mingi, juu mimi napenda kupiga picha, ikiisha moto nachaji, tuseme mara tano kwa siku.

Aha, nafanya nini wakati wa mapomziko yangu? Kitu ya kwanza, nafanya nini? Na nafua nguo, na hakikisha nguo ni safi. Haya naosha nyumba, napika mapema alafu naenda kuogelea. Wakati na pumzika alafu, naendanga kuendesha baisikeli, naenda kucheza mpira na naenda kutazama kusalimia marafiki, kutembelea marafiki na majirani.

Nikuambie mchezo ambao naupenda katika mchezo wa olimpiki, haa mi napenda mchezo wa kuogelea. Mchezo wa kuogerea ni mzuri sana kwa sababu ni exercise, inafurahisha, yaani kukaa kwa maji, naupenda, yaani napenda kuona watu wakiogerea. Napenda kuona iyo speed wanafanyanga, yaani mavazi ni mazuri, goggles, ukivaa zile fins, yaani tu inakuwa ni mchezo mzuri, mi napenda mchezo wa kuogerea sana.

Siku yangu ya kuzaliwa na isherehekea vipi. Hei, ni kwambie. Ni lazima niambie marafiki zangu kitu ya kwanza. Na niwambie wanilete mazawani kitu ya pili. Lazima nikuwe na nguo mpya mavazi mapya ya tatu. Lazima niogele ya nne. Ni lazima nipige mapicha. Alafu ya tano. Lazima nikue mazingira yametulia kama vile msituni. Halafu kuna mto pale napenda sana.

Kama napenda kusikiza radio, kabisa, mimi huwa nasikiza radio sana sana. Wakati sina kazi mingi ya kufanya, alafu, wakati wa tarifa, haya, wakati wowote wa michezo, kuna matangazo ya michezo, napenda kusikiza michezo sana. Kwa sababu ni kama unaiona, ukisikiza kwa radio, huo mchezo unapendeza. So nasikiza radio wakati mwingi sana kwa siku.

Aha, kama nimewahi kufanya yoga, hata si mara ya kwanza. Nimefanya yoga na ni kwambia mwili wangu ulitulia siku ya kwanza. Sasa, niliendelea kuwa na na uzoefu wa kufanya yoga. So, huwa naifanya mara mbili kwa wiki. Eeh, napenda yoga sana.

Aha, ni kwambie kuhusu muziki ambao naupenda. Mziki wa bongo naupenda sana. Gita zake ni tamu. Muziki wa pop naupenda sana. Muziki wa afro na upenda sana. Muziki wa rumba na reggae. Mziki wa benga na upenda sana. Muziki wa dan.